Mkutano ni mkusanyiko wa watu waliokutana wakiwa na agenda maalum kwa lengo la kubadilishana mawazo, kufanya maamuzi, au kupeana taarifa ya jembo fulani. Mkutano unaweza ukafanyika kwa njia ana kwa ana, ambapo watu watakutana kwenye ukumbi. Pia mkutano uaeza kafanyika kidigitali. Watu wanaweza wakakutana kwa njia ya mtandao, kwa njia ya sauti, mkutano ukafanyika na maamuzi yakafanyika. Kwenye mkutano lazima kue na lengo maalum. Ambalo linaitajika kufanyiwa maamuzi. Kuna mkutano ya kidini, ya kikazi, ya kisiasa, ya pia ya kijamii.

Sielewi ni ile hali ya kukiri ukosefu wa ufahamu juu ya jambo fulani. Kwa mfano, kama mtu anaweza akawa hajaelewa mtu amemuambia kitu gani, anaweza akamuambia sija kuelewa. Lakini pia, sielewi inaweza kutumika kwa mtu kutoona mantiki ya jambo fulani linaluzungumzwa. Na pia mtu aliyechanganyikiwa, inawezekana akaongea na watu wasimuelewe.